Jukumu ambalo nalolipenda zaidi kazini ni lile linalohusisha kupanga, kufikiria suluhisho, kushirikiana na wengine, ili kufikia jengo la pamoja. Napenda sana kazi inayohitaji uchambuzi na ubunifu, kwa sababu hunipa nafasi ya kutumia akili yangu kikamilifu, huleta mawazo mapya, mezani.